Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Mie nafanya zoezi la mwili marambili kwa siku. Moja ni ya kukimbia ingine ni ya kuongeza misuli. Hii zoezi zinasaidia kufanya mwili iwe na nguvu zaidi.

Jee umewahi safiri kwa ndege bado sija safiri kwa ndege ilhali ni na matumaini makubwa nitakuja kusafiri kwa ndege ile nchi naeza penda kuenda ni china.

Mimi napenda kusafiri sana na pia kila wakati nikisafiri napenda kuitumia GPS kwa kurahisisha kazi zangu za kusafiri nchini Kenya.

Napenda kupiga picha mno na kila wakati na safiri napenda kupiga picha mahali nilipotoka na mahali ninapoenda. Picha usaidia kukumbuka wakati uliopita.

La asha mie sina ndege wa kufuga nyumbani ila nina wanyama tofauti nyumbani kama mbwa na paka huo hao ndiyo wanyama ni nao nyumbani na mpenda sana mbwa wangu na muhita lucky.

Kazi ninayoithamini zaidi ni wa uchoraji mimi hupenda kuchora mno. Kila wakati ninapochora ninaipumzisha akili zangu.